Tunda la kupendeza ni nanasi kwa sababu kwanza lanasi nalipata ni tamu sana na pia katika muonekano wa ganda lake lenye magamba mangumu ya majani juu ndani kuna nyama ya majano.

Naam aina ya mazoezi nayofanya ni kukimbia ama kutembea haraka, husaidia moyo na mapafu, kufanya kazi nzuri, pia mazoezi ya nguvu, kunyoosha mwili na michezo ya kijamii. Nafanya mara nne kwa wiki ili kupata uiano mzuri katika mazoezi na mapumziko. Pia wakati huo naona bora ni asubuhi ili kuanza siku kwa nguvu na uwazi wa mawazo. Hisia baada ya mazoezi nahisi mwili mwepesi na mwenye nguvu, pia akili na kuwa safi na yenye utulivu.

Baba ni mzazi wa kiume.

Nne ni namba ilio katika nambari moja mpaka kumi. Namba moja mbili tatu nne.

Februari ni mwezi katika mwaka.

Jibini ni chakula kinachotengenezwa kwa maziwa yaliyogandishwa na kuwachwa yakakomaa.

Zambarau ni kwa kiswaili humaanisha rangi na pia ni jina la tunda.

Ni neno linalotumika kumaanisha milele.

Suluhisho inamaana ya kwamba kukuja na solushoni ya tukio fulani.

Nyumba ni jengo ambalo watu ama wanyama wanapoishi.

Moja ndiyo nambari ya kwanza katika numbers.

Juni, ni mwezi wa sita katika mwaka.